Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu, kuandika na kupika mapishi mapya. Napenda pia kuchunguza maeneo mapya na kushiriki muda na familia na marafiki. Haya yote yanaweka furaha na kunipa amani kwa akili. Napenda pia kujihusisha na michezo ya nje kama kuendesha baiskeli na kupanda milima.

Napenda kutembea kwa miguu na huwa inanipa nafasi ya kufurahia mazingira, kupata mazoezi na pia kupumzika akili. Nijia nzuri ya kujituza na kujenga utulivu wa akili. Napenda pia kutembea kwa miguu katika maeneo ya asri, kama mbuga za wanyama au mapori, ambapo naweza kuona manthari mazuri na kujiingiza katika utulivu. Pia kutembea kwa miguu kunanipa fursa ya kufikiria, kujifunza vitu vipya na kukutana na watu wapya. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayo husisha kusaidia watu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii na penda kazi ambayo inanipa fursa ya kujifunza kila siku, kuleta uvumbuzi na kuimarisha uhusiano na watu. Hii inafanya kazi hiyo kuwa ya maana kwangu.

Ningependa kutembelea mji wa roma italia kwa sababu unahistoria tajiri sana ikiwa ni pamoja na maeneo kama Koresiam, Forum Romanum na Pantheon. Mji huo unatoa mwangaza wa utamaduni wa kale na umetajirika kwa sanaa usanifu na hadithi za zamani. Hiyo inafanya kuwa maludio ya kipekee na ya kuvutia sana.

Mufanya biashara bora zaidi ni yule anayeonyesha uongozi wakipekee, ubunifu na madhili the dhabiti. Anaweza kutambua fursa katika soko, kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kujenga mahusiano sawa. Mufanya biashara bora zaidi pia hujikita katika kujifunza kila siku, kuboresha huduma au bidhaa zake na kujenga timu imara. Anaelewa mahitaji ya wateja, anazigatia ubora na hutumia teknolojia hili kuuboresha ufanisi. Hii inamfanya awe kiongozi wa kweli katika sekta yake.

Ninachofanya ilikukamilisha kazi kwa wakati ni kupanga ratiba vizuri, kueka malengo ya wazi na kugawanya kazi katika hatua dogo. Pia, najitahidi kuepuka vitu vinavyovuruga na kueka muda maalumu wa kufanya kazi bila maingilio. Hii inanisaidia kuwa na ufanisi na kuhakikisha kazi ina kamilika kwa wakati.

Ninapo kutana na makosa kazini kwanza nakubali kosa bila kujitetea ili kujifunza kutokana nalo. Kisha nachunguza chanzo cha kosa hilo kwa makini ili kuelewa lilitokea wapi na kwanini. Baada ya hapo natafuta suluhisho la haraka na sahihi ili kurekebisha tatizo bila kuadhiri kazi nyingine. Pia, huwa nawasiliana na wenzangu au wasimamizi, inapohitajika ili kupata ushauri. Mwisho, nachukua hatua ya kujikinga na makosa kama hayo yasitokee tena. Kama kuboresha mipango, kuongeza umakini na kujifunza zaidi.

Nimewahi kufanya yoga mara kadhaa na ninapenda jinsi inavyosaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha flexibility na kuongeza utulivu wa akili. Kwa kawaida, napenda kufanya mazoezi ya yoga asubuhi au jioni na huwa inanipa nguvu na amani kwa siku mzima. Yoga pia inanisaidia kujitambua zaidi na kuwa na ufahamu wa mwili wangu.

Kira asubuhi ni napo wamuka kwanza na shukuru kwa siku mpya, kisha na jinyo osha kidogo ili kwa mshamuili wangu. Baada ya hapo na osha uso na kupiga mswaki. Ni napenda kukunyo maji ya uchayidi kupata nguvu. Alafu napanga latna ya siku yangu na kujianda kwa shuguri za siku. Kama kazi au masomo. Asubuhi unisaidia kwanza siku nikiwa na utulivu na mpangilio mzuri.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia inanisaidia kuelewa maisha ya watu wa zamani, tamaduni zao na jinsi matukio ya zamani yalivyo adhiri dunia ya leo. Pia hunifudisha mafunzo muhimu ili kuepuka makosa ya zamani na kudhamini mafanikio ya binadamu. Kujifunza historia huniongeza maarifa na kunipa mtazamo mpana wa maisha.

Napenda zaidi kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu inanisaidia kufika mahali kwa urahisi na haraka. GPS huonyesha njia fupi, hutoa maelekezo ya moja kwa moja na husaidia kuepuka kupotea. Hata hivyo, ramani za kawaida pia zina faida kwa kujifunza maeneo na kuelewa mwelekeo kwa kina. Lakini kwa ujumla, GPS hunipa uhakika na urahisi zaidi ninapo safiri. Hasa ni napokuenda sehemu nisizo zijua.

Ndiyo napenda asari. Asari ni tamu kwa asri na ina faida nyingi kiafya kama kunisaidia kuongeza nguvu na kuboresha afya ya mwili. Pia napenda kuitumia kwenye chai au pamoja na vyakula vingine kwa landha zuri. Zaidi ya hayo, asari ina sifa za kutibu kwani hunisaidia kupunguza kikohozi na maumivu ya koo. Pia hutumika katika tiba za asri na ulebo kama kutuza ngozi na nywele. Napenda asari kwa sababu ni shakura sha asiri kisisho na kimekadi nyingi na kinaweza kutumika kwa njia baribari nyumbani.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo ili kureje shanguvu, mala nyingi hunywa maji au chai, kula vitafunwa vidogo na kunyoosha mwili. Pia napenda kuzungumza na wezangu, kusoma kwa mda mfupi au kutebea kidogo ili kuodoa uchovu. Mapumziko unisaidia kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu zaidi.

Mafanikio ya binafsi ninayoyadhamini kazini ni uwezo wa kutimiza malengo ninayopangiwa kwa wakati na kwa ubora mzuri. Pia nadhamini kujifunza ujuzi mpya, kuboresha uwezo wangu wa kila siku na kuona mchango wangu unaleta matokeo chanya kwa wengine. Zaidi ya hayo kupata uaminifu wa wenzangu na wasimamizi ni mafanikio makubwa kwangu kwa sababu huonyesha uwajibikaji, nidhamu na kujituma kazini.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama. Nimewahi kufuga mnyama wa nyubani kama paka, ambaye alinifudisha uajibikaji na huruma. Kufuga mnyama hunisaidia kujifunza kutunza viube wengine, kuwa mvumilivu na kupata falaja. Pia, kunaleta fulaha na upendo nyumbani, hasa unapokuwa umechoka au mwenye msongo wa mawazo.

Mimi hufuatilia zaidi mifereji ya TV inayotoa taarifa na elimu. Kama vile mifereji ya habari, vipindi vya elimu na makala maalum. Napenda vituo vinavyo onyesha habari za ndani na za kimataifa, vipindi vya kujifunza na makala za historia au kisayansi. Mifereji ya aina hii hunisaidia kuongeza maarifa, kuelewa yanayo endelea duniani na kujifunza mambo mapya kila siku.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi, hutumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu, barua pepe au ujumbe mfupi kulingana na hali ya kazi. Pia husikiliza maoni yao kwa makini na kushirikiana nao ili kufanikisha malengo ya pamoja. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga uhusiano mzuri kazini na kuepuka migongano.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Kucheza nao hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru. Watoto wanamawazo safi, ubunifu na nguvu nyingi. Hivyo kucheza nao hunisaidia kujifunza uvumilivu na upendo. Pia ni njia nzuri ya kuwafanya wasikie kupendwa na salama.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuheshimiana, kusikiliza maoni ya kila mtu na kushirikiana kwa uwazi. Huwa tayari kushiriki mawazo yangu na pia kupokea mawazo ya wengine bila kubagua. Pia nagawanya majukumu kwa haki kulingana na uwezo wa kila mmoja na kusaidiana pale panapohitajika. Ushirikiano mzuri hunisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi, kujifunza kutoka kwa wengine na kujenga usiano mzuri kazini.

Mara nyingi wikendi napumzika iri kurejesha nguvu baada ya shughuri ya wiki. Napenda kutumia muda na familia au marafiki, kutazama televisheni, kusoma au kufanya matembezi mafupi Wakati mwingine nafanya shughuri ndogo za nyumbani au kujihusisha na mambo ninayo penda kama kusikiriza mziki. Wikendi hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa wiki mpya.

Natumia kompyuta zaidi kwa kujifunza na kufanya kazi. Huwa natumia kompyuta kutafuta taalifa, kuandika kazi au nyalaka, kufanya utafiti na kuwasiriana na wengine kwa barua pepe au mitandao ya mtandaoni. Pia, huitumia kwa burudani kidogo kama kusikiriza mziki, kutazama video au kusoma habali. Kompyuta hunisaidia kufanya mambo kwa halaka na kwa ufanisi zaidi.

Ninapokutana na kazi za dharura, kwanza natulia ili kufikiria kwa utulivu. Kisha napanga vipaumbele na kuanza na lililo la muhimu zaidi. Huwa nawasiliana haraka na wahusika wanaohusika, ili kupata taarifa au msaada unayohitajika. Pia hutumia muda wangu kwa ufanisi na kuepuka mambo yanayopoteza muda. NJia hii hunisaidia kukamilisha kazi za dharura kwa haraka na kwa usahihi.

Dio, napenda hesabu. Hesabu hunisaidia kufikili kwa mantiki, kutafuta matatizo na kufanya maamuzi sahihi. Pia hunipa uwezo wa kuelewa mabo mengi ya kila siku, kama kupanga mda, bajeti na takwimu. Kujifunza hesabu huniongezea ujuzi na kunifanya nijiamini zaidi katika masomo na kazi.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi. Hua niki itumia kuwasiriana na malafiki na familia, kupata taalifa na kujifuza mabo mapya. Pia hutumia mitandao ya kijamii kufuatilia habali na manda za kielimu. Hata hivyo, najitahidi kuitumia kwa nidhamu iri isishukue mda mwingi na kunivuruga na majukumu muhimu.

Kama mfumo wa usalama, mfumo wa alama za vidole, hutumika sana kwa kulinda taarifa na vifaa. Mfumo huu hutambua mtu kwa kutumia alama zake za vidole, ambazo ni za kipekee kwa kila mtu. Faida yake ni kuongeza usalama, kupunguza matumizi ya nywila na kufanya uthabitishaji uwe wa haraka na rahisi. Hutumika kwenye simu, kompyuta, ofisi na mifumo ya benki. Hata hivyo ni muhimu kuzingatia faragha za kuhakikisha taarifa za kibinafsi zinalindwa vizuri.